Nguvu zako ni zipi kazini. Nguvu zangu ni ile uwezo wa kueza kusikiliza kila mtu. Nguvu langu ni mawasiliano. Nguvu langu ni kueka fikra na maoni ya kila moja wetu pale kazini. Na kutumia lilo fikra au maoni kufanya maamuzi hapa na pale. Ili kila mtu aweze kujihisi ya kuwa, ameweza kuhusishwa.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Kwa siku ninatumia kama masaa sita hadi kumi na mbili mtandaoni. Kukua mtandaoni yana mazuri mengi na uneza jifunza mengi au kupata mengi pale mtandaoni.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ya kuweza kuhusisha kila mtu pale kazini. Mafunzo ya kuweza kujifunza mawasiliano. Na kusikiliza watu. Na kuweka maoni yao mbele.